Kila binadamu anashuguli fulani yanayopendezwa anayo. Shuguli ambayo humletea furaha, utulivu hakili na isi ya kutimiza nafsi. Shuguli hii mara nyingi huwakisi tabia ya mtu, mipaji vyake na namna anaviona dunia. Mimi binafsi napendezwa sana na kusoma na kujifuza mambo mapya kwani ni shuguli inayochanganya burudani, maarifa na maendeleo ya binafsi kwa njia ya kipekee. Kupitia shughuli hii, mimeweza kupanua mtazamu wangu wa maisha, kuboresha fikra zangu na kujijenga kiakili na kitaaluma. Kwanza kabisa, napenda kusoma kwa sababu hunipa maarifa mapya kila wakati. Dunia inamabadiriko ya haraka katika nyanja balibali kama teknolojia, elimu, biashara, na jamii. Kwa kusoma vitabu, makala au taarifa balibali, ninaweza kufahamu mambo mapya yanayotokea nakuyalinganisha na uzoefu wangu wa awari. Malifa haya, unifanya niwe mtu anayejua zaidi, anayeweza kuchangia hoja zenye msingi katika mijadala na kufanya mamuzi enye busara katika maisha ya kila siku. Pili, kusoma ni shughuli inayonisaidia kuendeleza uwezo wa kufikiri kwa kina. Ninapokutana na mawazo mapya kutoka kwa waandishi ya watalumu tofauti. Ninalazimika kuchambua, kuuliza maswali na kutafakari. Hii, hali hii unijenga kia kili na kunifanya ni we mtu asiechukua mambo juju. Uwezo wa kufikiri kwa kina unisaidia situ katika masomo au kazi, bali pia katika maisha ya kawaida. Hasa ninapokabiliwa na changamoto zinazoitaji uamuzi makini. Haitha, kusoma hunipa utulivu wa akili na burudani ya maana. Wakati mwingine, baada ya siku ndefu yenye shughuli nyingi, kusoma hunisaidia kupumzisha akili na kuondoa msongo wa mawazo. Ninapozama katika kitabu kizuri, usahau kwa muda changamoto za kila siku na kujikuta katika ulimwengu wa fikla na mawazo mapia. Burudani hii ni tofauti na nyingine kwa sababu hunijenga badala ya kunichosha. Shughuli ya kusoma pia hunisaidia kuboresha lugha na mawasiliano Kadri ni navio soma zaidi, divyo ni navio zidi kujifunza maneno mapya, miundo ya sentensi na mitindo ya uandishi Hili hunifanya niweze kuwasiliana kwa ufasaha zaidi, hiwe ni kwa maandishi ya huu kwa mazungumzo uwezo mzuli wa mawasiliano ni muhimu sana katika jamii na mahali pa kazi na kusoma kuna nisaidia kukuza uwezo huo kwa kiwango kikubwa Zaidi ya hayo, napendezo na kusoma kwa sababu hunijenga wakimaadili na kihisia. Vitabu vingi, hasa vya hadithi ya ufalsafa, huguza maswala ya kimaadili, maisha na mahusiana ya kibinadamu. Kupitia wahusika na matukio mbalimbali, hujifunza huruma, uvumilivu na namna ya kuelewa hisia za wengine. Hii hunifanya niwe mtu mwenye uelewa mpana na aneheshimu tofauti zilizopo katika jamii. Kusoma pia hunipamotisha na msukumo wa kujiboresha. Vitabu vya maendeleo, binafsi, wasifu wa watu waliofanikio au maandiko ya kielimu unioensha kuwa mafanikio ya naitaji juhudi, subira na nidhamu. Ninapojifunza safari za watu wengi, kupata nguvu ya kuendelea kupambana na changamoto zangu mwenyewe. Shughulii hii unifanya niwe na malengo na mtazamo chanya kuhuzu maisha. Mbali na faida binafsi, kusoma hunisaidia kuchangia jamii kwa njia bora zaidi. Mtu mwenye maarifa ananafasi kubwa ya kusaidia wengine, kutoa ushauri wenye msingi na kushiriki katika mijadara ya kijamii kwa ueleo. Kupitia kusoma na jijengea uwezo wa kushiriki katika maendeleo ya jamii, iwe ni kwa kutoa mawazo, kunifundisha wengine, au kushiriki katika miradi ya maendeleo. Kwa multasari, shughuli ni nayopendezwa nayo kusoma na kujifunza imeniletea manufaa yafuatayo. Kuongeza maarifa na uwelewa wa dunia, kuimarisha uwezo wa kufikiri kwa kina, kutoa utulivu wa akili na burudani ya maana, kuboresha lugha ya na mawasiliano, kujenga madili na uwelewa wa kihisia, kunipa motisha na msukumu wa kujiboresha, kuniwezesha kuchangia jamii kufanisi zaidi. Kwa ujumla, shughuli ya kupendezwa si lazima yue ya gharama kubwa au ya kipeke sana. Muhimu ni adhari chanya inaomletea mtu. Kwangu mimi, kusoma ni zaidi ya burudani ni mtindo wa maisha unawonijenga kwa kila siku. Kupitia shugli hii, mejifunza kuwa marifa ninguvu na mtu anajifunza kira mara huwa tayari kukabiliana na changamoto za maisha, ujasiri na hekima.

Muda wa bure ni rasilimali muhimu sana katika maisha ya binadamu, ingawa mara nyingi huu, haupewi uzito. Unaoastahili. Ni muda ambao haujalazimishwa na majukumu ya kazi, masomo au wajibu mwingine rasmi, na hivyo humpa mtu uhuru wa kuchagua namna ya kutumia. Mimi binafsi hutumia muda wangu wabure kwa njia yenye mchanganyiko wa kupumzika, kujifunza, kujiboresha, kushirikiana na wengine, na kujitunza kiafya na kisaikorojia. Ninaamini kuwa namna mtu anavyotumia muda wake wa bure, ina mchango mkubwa katika ubora wa maisha yake kwa ujumla. Kwanza kabisa, sehemu ya muda wangu wa bure hutumika kupumzika na kurejesha nguvu. Baada ya shughuli nyingi za kila siku, mwili na akili huhitaji mapumziko ili kuendelea kufanya kazi kwa ufanisi. Katika muda huu, napenda kupumzika kwa utulivu, kusikiliza mziki au kukaa kimya ni kitafakari. Mapumziko haya hunisaidia kupunguza uchovu, msongo wa mawazo na kunipa nguvu mpya ya kuendelea na majukumu yangu. Bila kupumzika ipasavyo, hata mtu mwenye bidii huweza kupoteza mwelekeo na ufanisi. Pili, kutumia muda wangu wa bure kusoma na kujifunza mambo mapya kusoma vitabu, makala, au taarifa mbalimbali hunisaidia kupanua maarifa yangu na kuongeza uelewa wa masuala tofauti ya maisha Wakati mwingine, husoma vitabu vya kielimu au maendeleo binafsi na wakati mwingine, husoma kwa ajili ya burudani kujifunza katika muda wa bure, hunifanya nitumie muda wangu kwa tija Kwani maarifa, ninayopata hunisaidia kuboresha maamuzi yangu na mtazamo wangu wa maisha aidha, muda wa bure hunipa nafasi ya kujiboresha binafsi. Katika kipindi hiki, hujitathmini kujiuliza maswali kuhusu malengo yangu na kupanga hatua za baadae. Ninapitia mafanikio nilioyapata, changamoto nizokutana nazo na namna ninavyoweza kufanya vizuri zaidi. Tafakari hii hunisaidia kukua kiakili na kihisia na hunifanya niwe mtu anayejitambua zaidi. Sehemu nyingine ya muda wangu wa bure huitumia kufanya mazoezi au shughuli za kimwili. Kutembea kwa miguu kufanya mazoezi mepesi au kushiriki michezo fulani hunisaidia kudumisha afya ya mwili na akili. Mazoezi hunifanya nijisikie mchangamfu, kupunguza msongo wa mawazo na kuimarisha afya yangu kwa ujumla. Ninapotumia muda wangu wa bure kufanya mazoezi ninajua kuwa ninawekeza katika afya yangu ya muda mrefu. Zaidi ya hayo, kutumia muda wangu wa bure kushirikiana na familia na marafiki. Mahusiano ya kijamii ni muhimu sana kwa ustawi wa binadamu. Ninapotumia muda na watu ninaowapenda. Tunazungumza, kucheka na kushirikiana mawazo. Muda huu, hunijengea hisia ya upendo, mshikamano na msaada wa jamii. Hata mazugumzo ya kawaida yanaweza kuwa na mchango mkubwa katika furaha na utulivu wa mtu. Muda wa bure pia hutumika kufanya shughuli za burudani. Wakati mwingine, hutazama filamu kusikiliza vipindi vya radio au mijadala na hushiriki shughuli za ubunifu kama kuandika au kupiga picha. Burudani hizi hunisaidia kuondoa mawazo ya kazi na hunipa furaha ya muda mfupi ambayo ni muhimu kwa afya ya akili. Hata hivyo, hujitahidi kuhakikisha kuwa burudani hizi ninazochagua zinamchango chanya na hazipotezi muda wangu bila faida. Aidha, hutumia muda wangu wabure kujifunza study mpya. Dunia ya sasa inahitaji mtu kuwa tayari kujifunza kila wakati. Katika muda wangu wa bure, naweza kujifunza ujuzi mpya wa kiteknolojia, lugha au mbinu za kuboresha kazi ninayofanya. Kujifunza study mpya hunifanya nijisikie mwenye dhamani zaidi na kunipa furusa zaidi katika maisha ya kazi na kijami muda wa bure hunipa pia nafasi ya kushiriki katika shughuli za kijamii au kujitolea inapowezekana kusaidia wengine au kushiriki katika shughuli za maendeleo ya jamii hunipa furaha ya kipekee na ya hisia ya kutimiza wajibu wangu kama wanajamii Ninapotoa muda wangu kusaidia wengine, hujifunza kudhamini kile nilicho nacho na kuelewa changamoto za watu wengine. Vile vile, kutumia muda wangu wa bure kujipanga na kuandaa maisha ya badae. Na ninapanga ratiba, kuweka malengo mapya na kuandaa mikakati ya kuyafikia. Kupanga katika muda, wa bure hunisaidia kuepuka msongamano wa mawazo wakati, wa kazi na hunifanya niwe na mwelekeo ulio wazi na wa maisha. Kwa ujumla, muda wa bure kwangu si muda wa kupoteza, bali ni fursa ya kujijenga, kupumzika na kujiandaa kwa changamoto za maisha. Namna ninavyoutumia muda huu, ina mchango mkubwa katika furaha, maendeleo na mafanikio yangu ya muda mrefu. Kupitia matumizi mazuri ya muda wa bure, ninaweza kuishi maisha yenye uwiano, maana na mwelekeo mzuri.

Ndio. Nagawanya taka zangu na ninaona zoezi hili kama jukumu la msingi, la kirai na laki binafsi katika kulinda mazingira na kuboresha ubora wa maisha. Ugawanyaji wa taka si tu utaratibu wa kawaida wa nyumbani, bali pia ni hatua muhimu inayochangia usafi, afya ya jamii uhifadhi wa mazingira na rasirimari za kiasiri. Kupitia kugawanya taka, inaweza kupunguza uchafuzi wa mazingira, kusaidia urejelezwaji wa malighafi, na kuhamasisha mtazamo wa uwajibikaji katika matumizi ya kila siku. Kwanza kabisa, nagawanya taka zangu kwa kuzitenganisha kulingana na aina zake. Kwa kawaida, nazitenganisha taka za kikaboni, kama mabaki ya chakula, maganda ya matunda, na majani, na taka zisizo za kikaboni kama plastiki, kartasi, metali na glasi. Ugawanyaji huu hunifanya nitambue kwa uwazi kiasi cha taka nilichozalisha na kunisaidia kushukua hatuwa ya kupunguza taka zisizo za lazima. Pia hufurahisha mchakato wa kushughulikia kila aina ya taka kwa njia inayofa zaidi. Taka za kikaboni huzipa uzito mkubwa kwa sababu zinaweza kulejerewa kwa njia ya asili. Inapowezekana, hutumia mabaki ya chakula na taka nyingine za kikaboni kutengeneza boji. Mboji hii hutumika kuboresha rutuba ya udongo kwenye bustani au mimea ninayopanda. Hatua hii hunisaidia kupunguza kiasi chataka kinachopelekwa dampu na pia hurejesha virutubisho muhimu ardhini. Kwa kufanya hivyo, ninachangia mzunguko wa asili wa rasirimari badala ya kuzitupa ovyo. Upande wa taka zisizo za kikaboni, huzigawanya kulingana na uwezo wake wa kurejelewa plastiki, kartasi, metali na glasi hutenganishwa ili ziwe kurejelewa au kutumika tena. Ingawa si maeneo yote yana miundo mbinu madhubuti ya urejelezwaji. Jitihada za kutenganisha taka huongeza uwezekana wa taka hizo kutumika tena badala ya kuchangia uchafuzi wa mazingira. Ugawanyaji huu hunifanya niwe sehemu ya suluhisho, hatakama mababadiliko yanaonekena kuwa madogo. Ugawanyaji wa taka pia hunisaidia kupunguza hatari za kiafya. Taka zikichanganywa ovyo hasa taka za kikaboni na plastiki zinaweza kuwa chanzo cha harufu mbaya, wadudu na magonjwa. Kwa kutenganisha taka, mazingira ya nyumbani hubaki safi na salama zaidi. Pia hurahisisha kazi ya watu wanauhusika na ukusanyaji wa taka kwani taka zilizo tenganishwa ni rahisi kushughulikia na kusafirishwa. Haitha, kugawanya taka hunifundisha nidhamu na uwajibikaji wa mazingira. Zoezi hili linahitaji mtu kuwa makini katika matumizi yake ya kila siku. Kuanzia anaponunua bidha hadi anapotupa taka. Ninapogawanya taka najifunza kufikiria mara mbili kabla ya kutumia au kununua bidha zinazozalisha taka nyingi. Hii hunibadilisha mtazamu wangu kutoka matumizi ya hovyo kuenda matumizi yenye busara. Ugawanyaji wataka pia unamchango mkubwa katika kulinda mazingira. Plastiki na taka nyingine zisizo oza kwa urahisi, zinaweza kuchukua miaka mingi kabla ya kuvunjika. Na pia kipindi hicho huchafua udongo, maji na hewa. Kwa kutenganisha na kuezesha urejelezwaji, napunguza kiasi cha taka kinachoishia kwenye mito, bahari au maeneo ya asili. Hatua hii inalinda viumbe hai na kuhakikisha mazingira yanabaki salama kwa vizazi vijavyo. Zaidi ya havyo, nagawanya taka zangu kwa sababu ni njia ya kuhamasisha wengine. Watu wanao niona nikitenganisha taka huuliza maswali na wakati mwingine huiga tabia hiyo. Kwa mfano, familia au majirani wanaweza kuanza kugawanya taka zao baada ya kuona faida zake. Mabadiliko ya tabia ya mtu mmoja yanaweza kuwa chachu ya mabadiliko makubwa katika jamii nzima. Kugawanya taka pia kuna faida za kiuchumi Baadhi ya taka kama plastiki, kartasi na metali zinaweza kuuzwa kwa vituzwa urejelezwaji Ingao mapato ya si makubwa njia ya kuongeza kipato kidogo na pia kupunguza mzigo wa taka Zaidi ya hayo, kutumia mboji badala ya mbolea ya viwandani kupunguza gharama ya kilimo au utunzaji wa bustani Hata hivyo ninatambua kuwa kugawanya taka kuna changamoto zake. Wakati mwingine ukosefu wa vifaa nafasi au taarifa sahihi, unaweza kufanya zoezi hili liwe gumu. Licha ya changamoto hizi, ninaendelea kujitahidi kwa sababu ninaelewa umuhimu wake kwa mazingira na jamii. Kwa kuendelea kugawanya taka, ninaamini kuwa mabadiliko ya pole pole, lakini ya kudumu yanawezekana. Kwa ujumla, kugawa taka ni hatua rahisi lakini renye adhari kubwa. Ingawa inaweza kuonekana kama jukumu dogo, kwa mtazamo mpana ni sehemu muhimu.

Kompyuta ni mojawapo ya vifaa muhimu sana katika maisha ya kisasa, na matumizi yake yamekua sehemu ya lazima katika kujaribu kila nyanja ya maisha ya binadamu. Mimi binafsi hutumia kompyuta kwa sababu nyingi, lakini kwa kiwango kikubwa zaidi, huitumia kwa kujifunza, kufanya kazi, kutafuta taarifa na kujiendeleza binafsi. Kompyuta kwangu, si tu chombo cha kiteknolojia, bali ni nye nyenzo ya msingi inayorahisisha maisha, huongeza ufanisi na kufungua fursa nyingi za kielimu, kiuchumi na kijamii. Kwanza kabisa, matumizi makubwa ya kompyuta kwanguni kwa ajili ya kazi na masomo. Kompyuta hunisaidia kuandika nyaraka, ripoti, barua pepe na kazi mbalimbali za kitaaluma. Badala ya kuandika kwa mkono, kompyuta hunipa uwezo kuhariri, maandishi kwa urahisi, kuyapanga vizuri na kuyahifadhi kwa usalamu. Katika masomo, hutumia kompyuta kufanya utafiti, kuandaa mawasilisho na kutekeleza kazi zisizo zinazoitaji matumizi ya programu maalumu. Hii hunifanya nifanye kazi kwa haraka na kwa ufanisi zaidi. Pia, hutumia kompyuta sana kujifunza na kuongeza maarifa. Kutumia interneti, ninaweza kupata vitabu vya mtandaoni, makala, koziza mtandaoni, na mii hadhara kutoka sehemu mbalimbali za dunia. Kompyuta hunifanya nipate elimu bila mipaka ya kijografia. Ninapotaka kujifunza ujuzi mpya. Kama vile matumizi ya programu fulani ya umaarifa ya kitaaluma, kompyuta hunipa jukwa la kuanza mara moja. Hii hunifanya niwe mwanafunzi wa kudumu katika dunia inayobadilika kwa kasi. Matumizi mengine muhimu ya kompyuta ni kutafuta na kuchakata taarifa. Kila siku, kuna taarifa nyingi zina zozalisho, kompyuta, unisaidia kuzitafuta, kuzichambua na kuzitumia kwa malengo balimbali. Inapotaka habari za sasa, utafiti wa kielimu, au maelezo ya kitaalamu, kompyuta huni rahisishia kupata taarifa hizo kwa haraka. Uwezo huu hunisaidia kufanya maamuzi ya liyo sahihi na enye msingi wa taarifa sahihi. Aidha, hutumia kompyuta kuwasiliana na watu wengine. Barua pepe, mitandao ya kijamii na majukwa ya mawasiliano hunifanya ni wasiliane kwa urahisi na marafiki, familia, walimu au wenzangu kwa wakazi. Kompyuta huondoa vikwazo vya umbali na hufanya dunia ionekane ndogo zaidi. Mawasiliano haya hunisaidia kubadilishana mawazo kupata msaada na kushirikiana katika miradi barimbali. Kompyuta pia huitumia kwa kuhifadhi na kusimamia taarifa. Faili, picha, nyaraka na kumbukumbu mbalimbali huifadhiwa kwa usalama kwenye kompyuta au katika hifadhi za mtandaoni Badala za kuhifadhi makaratasi mengi, kompyuta hunipanjia bora ya kupanga na kurinda taarifa zangu. Hii hunisaidia kupunguza upotevu wa nyaraka muhimu na kuongeza ufanisi katika usimamizi wa taarifa. Zaidi ya hayo, hutumia kompyuta kwa kujiboresha na kukuza ubunifu Ninapenda kuandika, kuandaa madhui au kujifunza uhariri wa picha na video kompyuta hunipa zana za kuonyesha mawazo yangu kwa njia ya ubunifu ubunifu huu hunisaidia kujieleza, kuongeza ujuzi na hata kujitengenezea fursa za kiuchumi kupitia kazi za kidigi kidigitalia kompyuta pia hutumika kwa burudani Ingawa si kwa kiwango kikubwa kuliko matumizi ya kielimu na kikazi. Wakati wa mapumziko, naweza kusikiliza mziki, kutazama filamu au kuchezea michezo ya kifikra. Burudani hizi hunisaidia kupunguza msongo wa mawazo na kunipa mpumziko la akili baada ya kazi nzito. Hata hivyo, hujitahidi kutumia burudani kwa kasi. Kwa kiasi, iri isivuruge ratiba yangu ya kazi na marengo yangu. Matumizi mengine ya muhimu ya kompyuta ni kupanga na kusmamisha maisha ya kila siku hutumia kompyuta kuandaa ratiba, kueka kumbukumbu na kupanga marengo ya muda mfupi na mrefu Programu za kupanga kazi hunisaidia kufuatilia majukumu yangu na kuakikisha kuwa na tekeleza majukumu kwa wakati Hii hunifanya niwe mtu mwenye mpangilio na mwelekeo ulio wazi kompyuta pia hunisaidia kufanya shughuli za kifedha Kupitia kompyuta naweza kusimamia akaunti za benki, kufanya malipo mtandaoni au kufuatilia matumizi yangu. Hii huongeza usalama na urahisi katika maswara ya kifedha na kunifanya niwe makini zaidi katika matumizi yangu ya fedha. Kwa hitimisho, ninatumia kompyuta zaidi kama chombo cha maendeleo na uwez uwezeshaji wa binafsi. Ingawa burudani ni sehemu ya matumizi yake. Lengo.

Swali la iwapo napenda kula wali au ugali linaweza kuonekana rahisi juu juu, lakini kwa mtazamo wa kina lina akisi zaidi ya upendeleo wa chakula. Lina akisi utamaduni, mazingira, historia na mahitaje ya lishe ya mtu binafsi. Mimi binafsi napenda kula ugali, ingawa pia hula wali na kuudhamini kwa nafasi yake maalumu. Hata hivyo, ugali una nafasi ya kipekee katika mapendeleo yangu ya chakula kwa sababu mbalimbali zinazohusiana na afya, mazoea ya kijamii na uridhi wa kitamaduni. Kwanza kabisa, ugali ni chakula cha kiasili na cha kitamaduni ambacho kimekuwa sehemu ya maisha ya jamii nyingi kwa muda mrefu. Kuanzia utotoni, ugali umekuwa chakula cha msingi katika familia nyingi na hivyo kujengea mtu uhusiana wa kihisia na chakula hicho. Ninapokula ugali sihisi tu njaa ikipungua bali pia huhisi kama ninarudi kwenye msingi ya maisha na tamaduni nilizokulia. Ugali hunikumbushe umoja wa familia, milo ya pamoja na madiri ya kushirikiana. Pili, ugali hunifanya nijisikie nimeshiba kwa muda mrefu. Kimaumbile, ugali nichakula kinachotoa nguvu nyingi na kuchukua muda mrefu kumenyenyo. Hii hunifanya niwe na nguvu za kuendelea na shuguli za kila siku bila kuhisi njaa haraka. Kwa mtu anayefanya kazi au shuguli zinazohitaji nguvu nyingi za mwili na akili, ugali ni chakula kinachofaa sana. Uwezo wake wa kushibisha hunifanya ni uchague mara nyingi zaidi kuliko wali. Aidha, ugali unaurahisi wa kuambatana na boga au kitoeo chochote. Kiwa ni boga za majani, maharagwe, nyama, samaki au maziwa ya mgando. Ugali huendana vyema na karibu kila aina ya chakula. Uwezo huu wa kuendana na vyakula tofauti hunifanya ni uone ugali kama chakula chenye matumizi mapana na chenye kubadilika, kulingana na hali na upatikanaji wa vyakula vingine. Kwa upande wa afya, ugali unafaida zalishe endapo unatayarishwa kwa njia sahihi. Ugali wa unga na wa nafaka kamili kama mahidi ya siyokobolewa au mtama Unanyunyizi nyuzi ambazo husaidia mmengenyo wa chakula na kuthibiti sukari mwiilini Ingawa wali pia unavirutubisho vyake Hasa wali wa kahawia Mara nyingi hupikwa kwa njia inayopunguza dlamani yake ya lishe Kwa mtazamo huu, ugali unaonekana kuwa chaguo bora zaidi katika mlo wa kila siku Hata hivyo, sipuulizii umuhimu wa wali, wali ni chakula kinachopendwa sana kwa sababu ya radha yake, urahisi wa kupikwa na utofauti wa mapishi Kuna aina nyingi za wali kama wali wa kawaida, pilau, birayani na wali wa nazi, ambazo huongeza radha na kuvutia katika matukio maalumu kama sherehe, mikutano ya kifamilia au siku za mapumziko, wali huwa chakula kinachofa na kinachopendwa na wengi na mimi pia hufurahia kuula. Tofauti kubwa kati ya wali na ugali, iko katika mazingira na matumizi. Wali mara nyingi huonekana kama chakula cha anasa au cha tukio maalumu. Ilhali ugali ni chakula cha kila siku. Ugali ni rahisi kupatikana, gharama yake ni nafuu na unaweza kupikwa kwa haraka bila viungo vingi. Hii hufanya ugali kuwa chakula cha kuaminika kwa matumizi ya mara kwa mara Pia ugali una nafasi kubwa katika mahusiano ya kijami kula ugali pamoja na wengine mara nyingi huabatana na mazugumzo vicheko na kushirikiana kwa karibu namna ya kula ugali kwa mikono huongeza hisia ya ukaribu na usawa miongoni muwana wakula pamoja Hii ni tofauti kidogo na wali ambao mara nyingi huliwa kwa kutumia kijiko au uma na hivyo hupunguza mkuso wa kijamii unopatikana katika ulaji wa ugali. Kwa upande mwingine, wali unafaida ya kuwa rahisi kwa baadhi ya watu kumengenye hasa kwa watoto, wazee au wagonjo. Katika hali kama hizi, wali huwa chaguo bora zaidi, hii inaonyesha kuwa uchaguzi kati ya wali na ugali, pia hutegemea hali ya kiafya na mahitaji ya mtu binafsi. Hata hivyo, pia hula wali na kuudhamini kwa radha na utofauti wake hasa katika matukio maalum. Kwa hitimisho, uchaguzi kati ya ugali na wali si swala la kupenda chakula kimoja na kuchukia kingine bali ni swala ya mazingila, afya na tamaduni ingawa napendelea ugali kwa matumizi ya kila siku wali unabaki kuwa sehemu muhimu ya mulo wangu. Kwa hivyo, ninaweza kusema kuwa viyakula vyote viwili vinanafasi yake katika maisha yangu, lakini ugali una nafasi ya kipekee zaidi katika upendeleo wangu wa chakula.